Ndio, mimi napenda maua kwa sababu yana umuhimu mkubwa katika maisha yangu, mazingira na utamaduni. Baadhi ya umuhimu wake ni kwamba huleta urembo na mazingira ya tulivu, maua hupamba, bustani, nyumba, maeneo ya uma na kuvutia kwa macho. Jambo jingine ni kwamba huboresha hali ya hewa, mimea yenye maua husafisha hewa na kuongeza oksijeni. Jambo lingine ni kwamba ni chanzo cha chakula kwa wadudu. Maua huoatia chakula nyuki, vipepeo na wadudu wengineo. Jamba jingie ni kwamba huongeza uzalishaji na mazao mimi hupenda maua kwa sababu maua yanapotokea najua kwamba yataongeza uzalishaji wa chakula mashambani maua hutoa harufu nzuri maua mengi yana manukato yanapunguza msongo wa mawazo ninapo kuwa na msongo wa mawazo mimi hunusa maua ili kupunguza msongo wa mawazo jambo jingine ni kwamba, katika tamaduni yangu, kuna baadhi ya maua ambao hutumiwa kama dawa hutumika kutengeneza dawa za kiasili na kisasa, kazi na kipato maua hutumika kurembesha au kuuzwa ili kurembesha mikahawa na mambo kama hayo jambo jingina ni kwamba, natumia maua kwa elimu yangu na utafiti mimi husoma, sayansi ya mazingira kwa hivyo hunisaidia katika kufanya utafiti na kujua mambo mengi zaidi kuhusu mazingira.

Mchezaji wa mchezo wa vikapu Lebron James, ndiye ninaye mpenda mchezaji huyu amekuwa mwenye kunitia au nichanzo cha motisha na mskumo ndani ya maisha yangu yeye pia huongeza upendo na furaha wa mchezo kwa sababu ya ubora wake kuvutia na style yake ya kucheza pia huimarisha mshikamano wa ushabiki wetu kwa sababu ninapo jumuika na kumtazama huleta hisia ndani mwangu huwa kielelezo cha kuigwa kwangu yaani mimi humpigia mfano mara kwa mara hutaka kumuiga mwenendo wake hali yake ya maisha, kazi, mtindo, hivo pia ni chanzo cha furaha na hisia kwangu kwa sababu hulete anapo leta ushindi kwenye timu, hufanya nifurahie na huwa na athiri kwangu sana umaarufu wa timu au nchi kwa mchezo wake hunisaidia sana hujenga ndoto kwangu na kunifanya ni waze kuwa bora hata kumliko zaidi ya yote huathiri tabia na maadili yangu napo kudumisha nidhamu nzuri na kuwa mfano au kielelezo bora kwa jamii.

Ndiyo mimi napenda kucheza ngoma kwa sababu ina manufaa au umuhimu mkubwa kwangu binafsi, kwa jamii na tamaduni yangu. Nitaziorodhesha baadhi ya manufaa ambazo hutokana na mimi kucheza ngoma. Kwa mfano, huwa na afya ya kimwili kwangu. Huongeza huongeza ama husaidia katika uradi na utaratibu wa mwendo au mwili. Pili, kucheza ngoma hunisaidia katika afya ya kiakili. Huondoa msongo wa mawazo na hutoa na huleta furaha kucheza ngoma pia kunaimarisha mtazamo chanya na huondoa huzuni ndani mwangu jambo jingine ni kwamba katika kucheza ngoma inanisaidia katika kujenga mshikamano wa kijamii. Shughuli za ngoma huleta watu pamoja, huimarisha uhusiano na mshikamano kati ya familia, marafiki wangu na jamii au familia kwa ujumla pia hunifundisha ushirikiano heshima na mshikamano wa kijamii. Katika kucheza ngoma, inahifadhi tamaduni zangu mimi hucheza ngoma katika njia ya kuhifadhi historia ya tamaduni na mila za jamii yangu pia kucheza ngoma huleta burudani ndani mwangu ngoma huleta burudani ya asili, inafurahisha, inaleta shangwe kwenye sherehe na matukio mbalimbali na hunisaidia katika kujihisi kujisikia huru na kufurahia maisha.